Mimi hufanya mazoezi mengi aswaa wakati waasubui nnapo amka. Mimi napenda kukimbia na kupiga gym kwa wakati mwingine. Weekendi, mimi hupiga yoga. Siku za wiki, mimi sana hukimbia. Mimi upiga mazoezi maratatu kwa wiki. Siku ya jumatatu, siku ya jumatano na siku ya ijuma. Weekendi aina mpangilio wa mazoezi lakini, uwa nina panga kupiga mazoezi wakati wowote kwa weekend.

Mimi nina shiriki kazi ya uhariri na pia ninapenda kusoma fitabu vya hadithi fupi kama vile tumboli siroshiba na fitabu vingine vilivyo andikwa na waandisi wengine wafasii. Haswaa, mimi kazi yangu ya uhariri napenda kuifanya wakati wa asubui. Na nilichagua njia hii kwa sababu nili imizwa na mwalimu wangu wa fasii. Kitu ninapenda kuhusu hii kazi yangu, nikuwa kwa mda ki dogo unafanya kazi yenye inaonekana na yenye ufanisi mkubwa. Changamoto ninazopata hapa, ni watu kuelewa lu.

Kazi ninayoidhamini zaidi ni kazi ya uhariri. Mimi ninaidhamini hii kazi kwa sababu ukijitahidi kwa hii kazi ya uhariri na uhandisi inakupa utulivu wa akili na kusisimua mawazo mengine mapya ukiwa kwenye kazi. Kazi ya uhariri haina changamoto nyingi kama kazi zingine. Kazi ya uhariri unawezaifanya ukiwa kwa nyumba ama ukiwa nje.